Jambo muhimu nilifudishwa na mzazi wangu. Alinifundisha kuwa nidhamu, heshima na kufanya kazi kwa bidii ni mambo muhimu sana maishani. Alisisitiza kwa mtu mwenye heshima hupendwa na kudhaminiwa na jamii. Na nidhamu humsaidia mtu kufanya maamuzi sahihi. Pia alinifundisha kuwa bidii kazini huleta mafanikio na kumfanya mtu a jitegemee.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu hunisaidia ya kuwasiliana na familia na na marafiki wakati wowote. Pia huitumia kupata taarifa muhimu. Kufanya utafiti wa masomo. Kusoma habari na kujifunza mambo mapya kupitia mtandao. Zaidi ya hapo, simu hunisaidia kupanga ratiba zangu. Kuhadhi kumbukumbu muhimu na hata kufanya kazi balibali kwa urahisi. Kwa sababu ya matumizi yake mengi katika maisha ya kila siku. Simu ya mkononi imekua kifaa muhimu sana kwangu.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Hii ni kwa sababu huitumia kupiga simu na kutuma ujumbe kwa familia. Marafiki na watu wa kazi ili kuwasiliana kwa haraka. Pia huitumia kupata taarifa muhimu mtandaoni. Kusoma na kufanya utafiti wa masomo na kufuatilia habari za kila siku.

Napenda rangi ya bluu pesi kukuta wa chuba. Rangi hii hu nifanya njisike muturivuna usaidia kupunguza mwazo. Pia hui fanya chuba kionekaneki safi. Pana na chenye mwangam unzuli. Brunye pesi ni rangi irahisi kuchanganya na samani au makomomo mengini. Hivyo hufanya chuba kionekaneki zuli na chankoputia kwa muda mureifu.

Hata hivyo, ningependa kupata nafasi ya kusafiri kwa ndege. Siku zijazo ili nijifunze uzoefu mpya na kuona maeneo tofauti. Nasikia kusafiri kwa ndege ni haraka na kunampa mtu fursa ya, na kuona mandhari mazuri akiwa angani. Jambo ambalo ningeifanya safari iwe ya kuvutia na ya kukumbukwa.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi. Shughli hizi hunifanya jisikie huru na kutumia kama njia ya kuonyesha mawazo na hisia zaangu. Ninapochora, au kupaka rangi, hupata muda wakupumzika akili na kuacha mawazo mengi. Pia hunisaidia kukuza ubunifu wangu na kunipa furaha. Hasa ninapoona kazi niliyofanya imekamilika na inaonekana vizuri.

Kazi ninayo idhamini sana ni kazi ya ufundishaji. Nafurahia jinsi walimu wanavyosaidia wanafunzi kuelewa mambo mapya na kufanikisha ndoto zao. Kazi ya ufundishaji sii rahisi. Inahitaji uvumilivu maarifa na moyo wa kujitolea. Lakini matokeo yake niyadhamani kubwa kwa sababu inabadilisha maisha ya mtu. Pia huniinua moyo kuona watu wakikuwa na kufanikisha malengo yao kutokana na msaada uliotolewa na walimu.

Iri kuongeza uzalishaji wangu napanga ratiba ya kazi zangu kwa makini na kuweka vipaumbere vinavyohita kufanywa kwanza. Pia ninaweka muda maarumu wa kufanya kazi bila usubufu ili niweze kuzingatia kikamirifu. Mara nyingine natumia teknolojia kama simu na kompyuta kusaidia kuraisisha. Kazi na kuokoa muda. Zaidi ya hapo napumzika vya kutosha ili akili na mwiri wangu. Viwe kwenye hari nzuri jabo linalo ongeza ufanisi.